Ndiyo, angani mimi huwa napenda kutazama. Na sio nyota tu, kiufupi, kama ni usiku mara nyingi huwa najipa muda kuweza kuangalia angani, kutazama maandhari iliyo ilivyo mazuri, lakini pia kuona namna ambavyo ndege zinakuwa zinatembea hasa wakati wa usiku. Kwa hiyo, huwa napenda kuangalia nyota.